Nikiwa na mgogoro na mtu mimi hutulia kwanza kabla ya kuzungumza ili nisiongee kwa hasira. Mimi husikiza kile mwenzangu anasema ili nimwelewe hata kama siko sawa naye. Mimi hueleza ninavyohisi kwa kusema nahisi vibaya ama nahisi hivi. Mimi huepuka matusi na lawama kwa sababu nataka suluhisho si ugomvi. Na mimi pia hukubali kosa langu pale ninapokosea na naomba msamaha. Mimi hutafuta suluhisho pia la pamoja ili si kushinda mjadala.

Mimi huifadhi data zangu kwenye rununu yangu, ama saa ingine kwenye kitabu naandikanga mahali. Lakini sana sana mimi huifathi kwenye rununu yangu kutumia vidole yangu, sababu ukitumia namba ya siri saa ingine uneza kuta imetoka ama mtu ameijua na ukakuta mambo yako yameanikwa. Sasa mi hutumia vidole vyangu huifadhi data yangu kwenye rununu yangu.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota. Kuangalia nyota unajifanya nijisikie mdogo lakini mwenye thamani katika ulimwengu mkubwa. Ninapoinua macho yangu angani usiku najawa utulivu na tafakari. Nyota hunikumbusha ndoto, matumaini na safari ndefu ya maisha. Ni wakati ambapo mawazo yanaanza, moyo unatulia na nafsi inapata amani. Kwangu kuangalia nyota sio tu kutazama anga, bali ni mazungumzo ya kimya katika ya anga, yangu na ulimwengu.

Ndiyo, napenda mvua kwa sababu mvua uleta utulivu na amani mpya. Inapoonyesha hewa inakuwa safi, mazingira ya natulizwa na moyo wangu unapata nafasi ya kutafakari. Sauti ya matone ya mvua hunifanya ni jisikie salama na mtulivu. Kana kwamba dunia inachukua pumzi. Kwangu mvua siyo tu hali ya hewa, bali ni ishara ya upya baraka na amani ya ndani.

Ndiyo napenda asali. Asali ni tamu ya asili. Yenye harufu na latha ya kipekee. Na pia ni chenye faida kiafya. Ninapokula au kuipaka kwenye chakula hunipa ratha ya raha na nguvu ya asili. Kwangu, asali tu siyo tu kitu chakula. Bali ni chaguo langu la afya na furaha ndogo ya kila siku.

Napenda kutembea sehemu zenye utulivu na uzuri wa asili, mara nyingi ufraia kutembea bustanini, kando kando ya barabara tulivu, au maeneo yenye miti na hewa safi. Tembea sehemu izi unisaidia kutuliza mawazo, kupumzika na kufikiria kwa kina. Wakati mwingine pia napenda kutembea mjini, kitazama watu na maisha yanavyoendelea kwa sababu unipaisia ya uhai na muunganiko wa wajami. Kwa ujumla nanapenda kutembea mahali panaponipa amani na moyo na nafasi ya kuwa na mimi mwenyewe.

Ndiyo napenda kuogelea. Kuogelea hunifanya nijisikie huru na mtulivu. Ninapokuwa majini mawazo yanapungua na mwili wote hupata mazoezi mazuri. Pia ni njia nzuri ya kupumzika, kuimarisha afya na kufurahia mazingira. Kwangu kuogelea sio tu mchezo au mazoezi. Bali ni njia ya kupata amani na nguvu mpya katika maisha ya siku za usoni. Unapata mwili wako una afya nzuri na unaweza kutekeleza mambo yako kwa urahisi.